Mchana, chakula ninachokula mara nyingi ni wali na maharagwe au wali na mboga. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanipa nguvu za kuendelea na kazi za siku nzima. Wakati mwingine nakula ugali na sukuma wiki na samaki hasa kama nataka kushiba zaidi chakula cha mchana ni muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia nibaki makini na mwenye nguvu hadi jioni. Pia napenda kula chakula cha nyumbani kwa sababu ni safi, chenye afya na kinanikumbusha umuhimu wakula vizuri kila siku.

Habari ni nazo pata mara nyingi utoka sehemu mbalimbali. Kwanza, napata habari kupitia radio na runinga hasa kwa habari za kitaifa na kimataifa. Pia natumia simu yangu kusoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari na mitandao ya kijamii kama WhatsApp na Facebook. Wakati mwingine napata habari kutoka kwa marafiki na familia kupitia mazungumzo ya kila siku. Kupata habari kutoka vyanzo tofauti unisaidia kuelewa kinacho endelea duniani na kufanya maamuzi bora katika maisha yangu.

Somo ninalolipenda zaidi shuleni ni sayansi. Napenda somo hili kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi vitu vinavyofanya kazi katika maisha ya kila siku. Kupitia sayansi, ninajifunza kuhusu mwili wa binadamu, mazingira na teknolojia. Somo hili unifanya niwe mdadisi na kuuliza maswali mengi. Pia unifundisha kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Kwa sababu hizi zote, sayansi ni somo linalonivutia sana shuleni.

Timu ya mpira wa miguu ninayo ipenda ni Manchester United. Nilianza kuipenda timu hii ni kiwa mdogo, baada ya kuona jinsi ilivyakua ikicheza kwa umoja na bidii. Nakumbuka mchezo wa kushangaza sana ambapo walipata ushidi mkubwa katika dakika za mwisho, jambo lililo nifanya ni wapende zaidi. Mchezaji ninae mpenda katika timu hii ni Bruno Fernandez kwa sababu ya uongozi wake na uwezo wake wakufunga na kutoa pasi mzuri. Timu yangu inaposhinda, ninajisikia mwenye furaha sana na kujivunia kuwa shabiki wao.

Kipaumbele kikubwa kazini kwa mawasiliano ni maelewano na uelewa mzuri. Mawasiliano mazuri usaidia kuwakikisha kila mtu wanaelewa majukumu yake na malengo ya kazi. Ni muhimu kusikiliza wengine kwa makini, kuzungumza kwa eshima na kutoa tarifa kwa uazi. Mawasiliano ya haraka na sayi upunguza migongano na makosa kazini. Kwa kufanya mawasiliano kuwa kipa umbele, kazi ufanyika kwa ufanisi na mazingira ya kazi yanakuwa mazuri.

Kwa upande wangu, sipendi sana kuzungumza kuhusu siyasa mara kwa mara. Siasa ni mada muhimu, lakini wakati mwingine usababisha mabishano na kutoelewana kati ya watu. Napendelea kuzungumza mambo yanayo tuleta pamoja kama elimu kazi au maendeleo ya jamii. Hata hivyo, ninaeshimu maoni ya wengine na ninaamini ni muhimu kuwa na taarifa za kisiasa ili kuelewa kinacho endelea nchini. Lakini kwangu, siasa si mada ninayo ipenda sana kujadili.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kofia hunisaidia kujikinga na jua kali au baridi kulingana na hali ya hewa. Pia kofia ni sehemu ya mtindo, hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini. Wakati mwingine navaa kofia ninapotoka nje au ninapokuwa safarini. Kwa ujumla, napenda kuvaa kofia kwa sababu ni rahisi, ina manufaa na pia huongeza mvuto katika mwonekano wangu.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kutembea msituni unipa amani ya akili na unifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Napenda kusikia sauti zandege, upepo ukipita kwenye miti na kunusa hewa safi. Pia nijia nzuri ya kufanya mazoezi na kupunguza msongo wa mawazo. Kila ni napo tembea msituni na jisikia mwenye nguvu mpya na furaha.

Mandhari nzuri nilio wai kuona niziwa na ivasha. Nilipo fika pale, nilivutiwa sana na maji ya bluu, ya lio kuwa ya kiangaza chini ya jua. Miti na mimea ilio zunguka ziwa iliongeza uzuri wa mandhali hiyo. Pia, niliona ndege wa haina mbalimbali, wakiluka jui ya ziwa, jambo lililo ongeza mvuto wake. Mandhari hiyo ilinifanya nijisikie amani na furaha na hadi waleo nakumbuka uzuri wa kile kilicho onekana. Ni moja wapo ya mandhari bora zaidi nilio wahi kuona.

Kazi ya ushirikiano na wengine ninaifanya kwa kufanya mazungumzo ya wazi na kuelewa majukumu ya kila mtu. Napenda kusikiliza mawazo ya wengine na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Wakati mwingine tunagawa kazi ili kila mmoja afanye sehemu yake na kila mtu anashirikiana kazi inakamilika kwa urahisi. Pia, huchangia katika kuondoa migongano na kuimarisha urafiki kazini au shuleni. Kwa hivyo, ushirikiano na wengine ni sehemu muhimu sana na ninajitahidi kufanya kazi hiyo kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda sana kupiga picha. Kupiga picha kunanisaidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri na kuona uzuri uliopo katika vitu vidogo vya kila siku. Napenda kupiga picha za manthari, marafiki na familia kwani huniwezesha kushiriki furaha na wengine. Pia kupigia picha kuna nifundisha kuangalia kwa makini na kudhamini kila jambo linalonizunguka. Kila ninapopigia picha najisikia furaha na kuridhika na hivyo hii ni shuguli ninayoipenda sana.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango pale inapowezekana. Napenda kusaidia watu wasio na uwezo au kuunga mkono shughuli za jamii, kama misaada ya shule au chakula kwa maskini. Kutoa michango kunanifundisha huruma, mshikamano na umuhimu wa kusaidia wengine bila kutegemea malipo. Kila ninapotoa sadaka au michango, najisikia furaha na kuridhika kwani najua nimechangia kitu chanya kwa maisha ya wengine.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya maua, hasa maua ya waridi na maua ya mananasi. Harufu hii unifanya nijisikie vizuri na kuleta amani ya akili. Wakati ninapokuwa karibu na maua haya najisikia furaha na udhabiti. Pia, harufu nzuri huongeza hamu ya kufanya kazi na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na shughuli za siku. Kwa hivyo, harufu nzuri ni jambo ambalo napenda sana na linanifanya nijisikie vizuri kila siku.

Ili kuweka afya nzuri napendelea kula chakula chenye lishe na kufanya mazoezi kila siku. Pia, na kunywa maji ya kutosha na kuepuka vyakula venye mafuta mengi au sukari nyingi. Nazingatia kulala vya kutosha kila siku ili mwili wangu upate kupumzika. Mara kwa mara napima afya yangu na kushiriki katika shuguli za jamii zinazonisaidia kwa afya kama michezo ya pamoja. Kwa kufanya haya yote najisikia mwenye nguvu, afya bora na tayari kushughulikia shuguli za kila siku.

Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi. Kwanza, ninaweka kiasi cha pesa kinachopaswa kutumika kwa mahitaji ya lazima kama chakula, usafiri na shule. Kisha ninaweka sehemu ndogo ya pesa kwenye akiba ili itumike kwa dharura au malengo ya baadaye. Pia, najaribu kuepuka matumizi yasiyo ya lazima ili kuongezea akiba yangu. Kwa njia hii, ninahakikisha pesa yangu inatosha na ninaendelea kujifunza umuhimu wa kuishi kwa bajeti.

Napendelea viatu ambavyo ni rahisi na vya starehe kama sneakers au viatu vya michezo. Viatu hivi hunifaa kwa shughuli za kila siku kwanzia shule, kazi, hadi michezo au matembezi. Pia ninaprnda viatu vinavyonipa uhuru wa kukimbia au kutembea bila maumivu. Chaguo langu la viatu pia linategemea rangi na muundo wake kwani napenda viatu vinavyonekana vizuri na vinavyofaa mitindo. Kwa ujumla, viatu ninavyovipenda ni vya starehe, vya mvuto na vinavyonifanya nijisikie vizuri.

Napenda hali ya hewa yenye jua na upepo mwanana. Hali hii unifanya nijisikie vizuri na kunipa nguvu za kufanya shuguli za kila siku. Napenda pia jua linapowashwa kidogo asubuhi, hali inayonifanya nijisikie furaha na motisha. Wakati wa hali ya hewa kama hii, ninaweza kwenda matembezi, michezo au shughuli nyingine nje kwa raha. Kwa hivyo, hali ya hewa yenye jua na upepo mwanana ninaipenda sana.

Napenda kusherekea siku kuu kwa kuungana na familia na marafiki. Kwanza tunapanga chakula kizuri na baadhi ya michezo au shuguli za furaha. Wakati mwingine tunapamba nyumba au kufanya sherehr ndogo ndogo za ndani. Pia napenda kushiriki katika mila na desturi zinazohusiana na siku hiyo kuu. Kusherekea kwa njia hii kunanifanya nijisikie furaha, mshikamano na kuridhika kwani ni wakati wa kushirikiana na kusherekea pamoja na wapendwa wangu.

Mfanyibiashara bora ninayemjua ni mama yangu nampenda kwa sababu ana bidii, uvumilivu na daima anahakikisha wateja wake wanaridhika. Nakumbuka jambo la ajabu alilofanya mara moja, alipokuwa akitoa bidhaa zake bure kwa familia maskini bila kutegemea malipo. Kutoka kwake, najifunza umuhimu wa bidii, uaminifu na kushirikiana na wengine katika biashara. Ninapomwona akifanya biashara kwa uangalifu na heshima, ninajisikia heshima kubwa kwake na kuhamasika kuwa mfanyabiashara bora kama yeye siku moja.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga kazi mapema na kuunda ratba ya kila siku. Napendelea kutumia zana za kupanga kazi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia, najaribu kuondoa taratibu zisizo na maana na kuzingatia njia rahisi za kufanikisha majukumu. Kwa kufanya hivyo, kazi inakamilika haraka kwa usahihi na mazingira ya kazi yanakuwa mazuri zaidi.

Napenda kununua vitu katika soko la karibu au maduka makubwa ya jumla. Napendelea soko kwa sababu unaweza kupata bidhaa mbalimbali kwa bei nafuu na pia unaweza kuzungumza na wauzaji moja kwa moja. Maduka makubwa napenda kwa sababu ya nabidhaa nyingi chini ya paa moja na mara nyingine kununua ni haraka na rahisi. Pia, napenda kununua mtandaoni wakati sina muda wa kuenda dukani. Kwa ujumla, napendelea maeneo yanayo rahisisha kununua na kutoa bidhaa nzuri.

Ninaweka neno siri salama kwa kutumia neno siri lenye mchanganyiko wa herufi, nambari, na alama. Pia, sishiriki neno siri langu na mtu mwingine na hubadilisha mara kwa mara. Kwa kufanya hivi, taarifa zangu zinabaki salama na za siri.

Napenda kwenda sinema maramoja au mbili kwa muezi. Kufanya hivyo kuna nifurahisha na kunipa na fasi ya kupumzika baada ya kazi au masomo. Napenda pia kuona filamu mpia na kushirikiana na marafiki au familia wakati wa sinema.

Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha uvumilivu wa nidhamu na kushirikiana na wengine. Nilijifunza jinsi ya kupanga muda vizuri, kusikiliza wenzangu na kutatua matatizo kwa utulivu. Pia, kazi imenifundisha kuwa mvumilivu na kuwa makini katika kila jambo. Jambo ambalo limenifanya kuimarisha ujuzi wangu na kunifanya niwe mtaalamu bora kazini.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto, wanafuraha wakiwa natabasamu daima na kucheza nao kuna nifanya nijisikie furaha pia. Napenda kushiriki michezo yao kama mpira, kadi au michezo yao kufikiria kwani kuna nifanya nijisikie karibu nao. Pia, kucheza na watoto unifundisha uvumilivu, ubunifu na jinsi ya kushirikiana kwa furaha. Kira mala ni napocheza nao na jizikia furaha na kuridhika.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu tunapo shirikiana, kazi inakamilika haraka na kwa ufanisi. Ushirikiano pia unifundisha kusikiliza mawazo ya wengine na kushirikisha yangu kwa usahihi. Hata hivyo, mara nyingine napenda kufanya kazi peke yangu ili niwe na muda wa kuzingatia kila kitu kwa kina. Kwa hivyo, ninachagua njia ya kufanya kazi kulingana na aina ya kazi na matokeo ninayo ya lenga.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu. Napenda kusoma hadithi, istoria na utafiti kwa sababu kuna panua marifa yangu na kuna fanya nifikirie kwa undani. Kusoma kuna nifanya ni pumzike baada ya kazi au masomo na pia kuna niwezesha kuelewa dunia inayo nizunguka. Kila wakati ninasoma, najisikia furaha na kuridhika, na hivyo kusoma nishuguli ninayo ipenda sana.

Nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa eshima na uwazi. Napenda kusikiliza mawazo yao kushirikisha yangu na kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake. Tunatumia mikutano, simu na ujumbe mfupi ili kubadilisha tarifa haraka. Kwa kufanya hivyo, kazi inafanyika kwa urahisi, migongano upungua na mazingira ya kazi yanabaki mazuri.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa kuzipanga haraka na kuzitambua kwanza kulingana na umuhimu wake. Napunguza masharti yasiwe ya lazima na kushirikiana na wenzangu ili kazi ihusishwe haraka na kwa usahihi. Pia ninahakikisha ninabaki mtulivu na makini ili kuondoa makosa. Kwa njia hii kazi za dharura zinakamilika kwa haraka na matokeo ni bora zaidi.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu sana. Napenda jinsi zinavyonichukua kwenye dunia tofauti na kunifanya nifikirie kwa ubunifu. Hadithi hizi unifundisha maadili kama ujasiri, urafiki na uvumilivu kwa njia ya kufurahisha. Kila ninaposoma au kusikia hadithi za ajabu najisikia furaha na msisimko na zinanifanya nipende kusoma na kujifunza zaidi.

Siku nyingi, napenda kuangalia barua pepe mara moja au mbili. Hii usaidia kuwakikisha sina taarifa muhimu niliopitwa nazo. Napendelea kusoma barua pepe haraka na kuyajibu ili kazi zifanywe kwa wakati. Kwa njia hii, napunguza msongamano wa barua pepe na kuendelea na shuguli zangu bila usumbufu.

Kampuni ya teknolojia ninaoiamini ni Apple. Naipenda kwa sababu bidhaa zao ni za ubora wa juu, rahisi kutumia na zinaboresha maisha ya kila siku. Pia kampuni hii inaendelea kuleta ubunifu. Ninaamini apple ni kampuni ya kuaminika kwa sababu hufuata viwango vya juu vya ubora na huduma kwa wateja wake.

Napendelea mfumo wa simu ya android. Napenda kwa sababu unarahisisha kutumia programu mbalimbali na unaweza kubadilisha vipengele vya simu kulingana na maitaji yangu. Pia, mfumo huu utoa uhuru zaidi katika kuifadhi data na kubinafsisha matumizi ya simu. Kwa ujumla, Android inafanya nijisikie rahisi na niko huru kutumia simu yangu kwa ufanisi.

Sera muhimu ya kampuni ninayoiona ni ile ya kuzingatia usalama na afya ya wafanyakazi. Sera hii inahakikisha kila mfanyakazi anafanya kazi kwa mazingira salama na salama ki afya. Pia, inasaidia kuunda mazingira ya kazi yenye amani, furaha na ushirikiano. Kwa kampuni kuzingatia sera hii kazi inafanyika kwa ufanisi na wafanyakazi wanajiskia kudhaminiwa na kulindwa.

Wikendi, mara nyingi napumzika na kufanya shuguli katha. Jumamosi napenda kuenda sokoni au kunywa kahawa na marafiki. Jumapili, mara nyingine napenda kupumzika nyumbani na kusoma au kutazama televisheni. Kila wikendi, napenda kushirikiana na familia au marafiki wa karibu. Hii unisaidia kuondoa msongo wa kazi za wiki na kunifanya nijisikie furaha na tayari kwa kazi mpya wiki ijayo.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri napaswa kueleza tarifa kwa uwazi, kusikiliza wenzangu kwa makini na kushirikiana ili kazi ifanikishwe. Pia, nidhamu na kupanga muda vizuri ni stadi muhimu zinazo saidia kufanikisha majukumu kwa ufanisi. Kwa kuwa na stadi hizi, kazi inakamilika kwa haraka migongano hupungua na mazingira ya kazi yanabaki mazuri.

Napendelea mwanga wakati kuliko mwanga mukali. Mwanga wakati unipa raha na unifanya nijisikie vizuri wakati wakufanya kazi au kusoma. Pia, hauna mkazo mkubwa kwa macho na usaidia kuzingatia vizuri majukumu yangu. Kwa hivyo, napendelea mwanga wakati kwa sababu unanifanya nijisikie tulivu na mwenye furaha.

Ndio nimewai kufuga mnyama. Nilifuga paka mdogo nyumbani na nilijifunza jinsi ya kumlisha, kumtunza na kufanya ajisikie salama. Kufuga mnyama kunanifundisha uwajibikaji, uvumilivu na upendo kwa viumbe wengine. Pia, mnyama huyu alikuwa rafiki wa karibu, akinipelekea furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Kila ninapomchunga najisikia furaha na kuridhika.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya mutindi. Napenda kwa sababu ina ladha nzuri, inanishaisha, na unifanya nijisikie machozi ya kiwasafi. Kinywaji hiki mara nyingi nakinywa asubuhi au wakati wa mapumziko ya kazi. Nilijigunza kunywa chai hii kutoka kwa mama yangu na tangu wakati huo imekuwa kipenzi changu. Baada ya kunywa chai, najisikia tulivu, nikiwa na furaha na tayari kuelekea kwa shughuli zangu za siku.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni pamoja na muda mfupi, wakukamilisha kazi na migongano midogo kati ya wafanyi kazi. Wakati mwingine, kuna upungufu wa rasilimali au taarifa ambazo zinahitaji kutolewa haraka. Ili kushugulikia changamoto hizi na panga kazi vizuri, kushirikiana na wenzangu na kuwa makini katika kila jambo. Changamoto hizi hunifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kutatua matatizo kwa haraka na kwa ufanisi.

Napenda kununua vitabu zaidi kuliko kitu kingine. Vitabu hunipanua maarifa yangu, kunifundisha mambo mapya na kunifanya nifikirie kwa ubunifu. Pia kununua vitabu kunanifanya nipumzike baada ya kazi au masomo na kuniletea furaha kubwa. Kila wakati ninaponunua kitabu kipya, najisikia msisimko na motisha ya kusoma na kujifunza zaidi.

Ninapo shughulika na kazi za muda wa mwisho, napanga kila jambo kwa haraka na kuzingatia sehemu muhimu kwanza napunguza upotevu wa muda na kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. Pia, najitahidi kubaki mtulivu na makini ili kufanya kazi kwa usahihi. Kwa njia hii, kazi za muda wa mwisho zinakamilika bila shida kubwa na matokeo ni bora zaidi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuzungumza wazi na kwa heshima na kila mshiriki. Napaswa kusikiliza mawazo ya wengine, kushirikisha yangu kwa uwazi na kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake. Pia napenda kutoa pongezi na motisha wakati kazi inafanyika vizuri. Kwa kufanya hivi, timu inafanya kazi kwa urahisi, migongano hupungua na kila mshiriki anahisi kudhaminiwa.

Ninaifadhi data yangu kwenye kompyuta na kwenye hifadhi za mtandao kama cloud kwa usalama. Pia, ninaweka nakala za backup ili kuepuka kupoteza tarifa muhimu. Kila mara ninahakikisha neno siri ni salama na data zangu zinalindwa dhidi ya upotevu au kuibiwa. Kwa njia hii, nina uhakika taarifa zangu ziko salama na zinapatikana wakati wowote ninapo zihitaji.

Napenda kucheza mpira wa miguu zaidi ya michezo mingine. Napenda kwa sababu ni mchezo unaoshirikisha mwili mzima na unaleta furaha kubwa. Pia, mpira wa miguu hunifundisha kushirikiana na wenzangu nidhamu na kushindana kwa heshima. Kila ninapocheza, najisikia nguvu na msisimuko na napenda kushirikiana na marafiki au wenzangu.

Napendelea kitanda kizuri kuliko kigumu sana. Kitanda kizuri unipa usingizi mzuri, hunifanya nijisikie tulivu na kuondoa uchovu wa siku nzima. Napenda kitanda chenye wino laini na chenye msaada wa kutosha kwa mgongo. Kwa kutumia kitanda kizuri, ninaweza kupumzika vizuri, kupata nguvu mpya na kuwanza siku mpya nikiwa na afya na furaha.

Ndiyo, ninawafahamu majirani wangu vizuri. Napenda kuzungumza nao mara kwa mara na kushirikiana katika shughuli za kijamii kama kusafisha eneo au kusherehekea siku kuu kuwajua kunanisaidia kujenga urafiki amani na mshikamano katika mtaa wetu. Pia ninapo itaji msaada au tarifa, majirani wangu daima wako tayari kusaidia. Kwa hivyo, kufahamu majirani ni sayemu muhimu sana kwangu.